Naam napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji bora kwenye mwili, na pia inasaidia kujenga mwili, na pia inasaidia kupigana na magonjwa tofauti tofauti kwenye mwili, na saa sisi wanye tuko na shida ya tumbo, tunaashiriwa tunywe maziwa, kila wakati asubuhi jioni na.

Na puwa natuwa sadaka na pia kwenye michango tofauti tofauti. Sadaka ni kitu muhimu sana sasisi wanawa katholiki. Kwa sababu sadaka hizo uchukulio anda kusaidia familia ambazo zimefiwa na familia zao. Familia ambazo zimekumbwa na changamoto za kiafya. Na pia nasaidia familia amba azijiwezi asaoko maeneo ya Baringo, Migori, Nam.

Kwenye kazi yangu ningetamani sana kuwa CEO mkubwa sana kwenye kazi hiyo yaani meneja mkubwa kwenye kazi za kampuni kubwa kubwa kama vile kampuni kama vile za safaricom Naam kwa sababu kazi ambayo mimi nafanya ama masomo ambayo nasoma shuleni huku Kuna nisaidia sana kuwa na ile akili ya kuwa meneja mkubwa, mkuu, nimejifunza mengi kuhusu kazi za umeneja naam.